Napendelea sana chakula chenye ladha ya kati. Si kali kupita kiasi, wala si blunt. Napenda ile ladha inayokaa mdomoni taratibu. Unahisi viungo lakini havipingani kama vile chakula cha nyumbani. Kile ambacho, ukila unajikuta unatabasamu bila kujua. Kwa sababu kinaguza hisia. Si tumbo tu, ladha inapaswa kukukaribisha, si kukushinda.